Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni uwazi na usahihi. Napenda kuhakikisha kila ujumbe ninaotoa au kupokea ni wazi. Hauna utata na unaeleweka kwa wote. Pia ni muhimu kusikiliza kwa makini wenzangu ili kuelewa mahitaji na matatizo yao. Mawasiliano mazuri yanakikisha ushirikiano bora, kuepuka migongano na kufanikisha kazi kwa wakati. Napenda pia kutumia zana za digiti, kama barua, pepe, ujumbe mfupi na mkutano ya mtandaoni kwa ufanisi, lakini kwa wakati mmoja, sikiliza ana kwa ana ni muimu. Kila siku ninajitahidi kuboresha ujuzi wangu wa mawasiliano, kwani ni msingi wa ufanisi, wa timu na maendeleo kazini.

Na penda kutazama michezo ya mipira wa miguu na mbio za olimpiki. Na penda mpira wa miguu kwa sababu unareta msisimuko mkubwa, ushindani na burudani, asa ni kishuudia timu nina zounga mkono zikipingana ushindi. Na penda pia mbio za olimpiki, kwani zinanifanya niisi shauku na hamasa kuona wanariadha wakikimbia kwa kasi nabidii. Ni kikumbuka mchezo wa kushangaza, ilikuwa ni mechi ya fainali ya kombe la dunia ambapo timu yangu ilishinda kwa dakika ya za mwisho. Jambo lilo ni fanya nishangilie sana. Na penda kutazama michezo nyumbani au katika kumbi za michezo, ni kiketi na familia au marafiki. Wakati wa michezo, nahisi furaha msisimuko na mshikamano na wengine.

Ushauri wangu kwa mtu anayanza kazi ni kuwanza kuwelewa vizuri majukumu yake na kujiandaa kwa kujifunza kila kituki na cha itajika. Nimuimu kwa nanidamu na kuanyansha bidii, kwa ni hii itasaidia kundatuwa sila unzuri kwa wenzako na wasimamizi. Pia ushauri ni kushirikiana na kuuliza maswali bila hufu, kwa ni akuna ajibuli sila sahi wakati kujifunza. Kuifadhi mawasiliyano mazuri kusikiliza kwa makini na kueshimu muda imambo muimupia. Hatimaa ushaerimumu ni kuwa na subira kujifunza kutokana na makosa na kuendalia kuboreisha ujuzu wako kila siku. Hii itasaidia kufanikisha kazi na kudyanga msingi the beauty wama fanikiana.

Ninapojaribu kuwatia moyo wenzangu, kwanza nasikiliza kwa makini changamoto wanozokabiliana nazo. Napenda kutoa maneno ya kutia moyo, pongezi za kweli na ushauri wa busara ili kuwasaidia kwendelea bila kuogopa kushindwa. Pia ninashikiriana nao katika kazi au miradi, nikiwaonyesha kwamba hawako pekee yao. Mara nyingine ninawasaidiya kupanga hatua ndogo za kufanikisha malengo yao ili wawe na matumaini na motisha. Hata vitendo vidogo kama tabasamu, salamu, za kirafiki au kushirikiana kikamilifu, huweza kuboresha hali yao ya moyo. Lengo langu ni kuhakikisha wenzangu wanahisi kuthaminiwa kuungwa mkono na kuwa na nguvu ya kukabiliana na changamoto zao.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa uwazi na eshima, ninapenda kusikiliza kwa makini wenzangu ili kuelewa maoni yao na mahitaji yao kabla ya kutuwa jibu. Mara nyingi napendelea mawasiliano ya ana kwa ana au kwa simu kwa na yanaongeza uelewa na unganisho wa hisia. Pia napenda kutumia ujumbe mfupi hau barua pepe kwa mawasiliano rasmi au ya aharaka. Lakini nikiahikisha kila ujumbe ni wazi na unnauleweka. Ninajitahidi pia kwa nasubira kutuwa ushauri kwa eshima na kushirikiana bila kuingiliana na wengini. Kwani njia hii mawasiliano yanakua bora yenye ufanisi na husaidia kwi marisha mahusiano kazini na nyumbaye.

Somo nililopenda shuleni zaidi ni kiswahili, nilifuraiya kusoma hadithi mashairi na kuwandika hinsha. Kwani kunanipa nafasi ya kuweleza isia zangu na kufikiri kwa ubunifu. Pia nilipenda jinsi walimu walivyokuwa wakituwongoza kuwelewa mana ya maneno na misemo mbalimbali. Jambo lililonisaidia kuwongeza muskumo wa kusoma na kuwandika. Mara nyingi niliwahi kushiriki mashindano ya kusoma hadithi hau kuwandika hinsha shuleni. Nahi ilinifundisha kujiamini na kushirikisha mawazo yangu mbele ya wengine. Somo la kiswahili, pia lili marisha walewa wangu waluga na utamaduni na linabaki kua somo linalonifuraya zaidi katika maisha yangu ya shule.

Napenda kununuwa vitabu zaidi ya kile kitu kine. Vitabu kunipa na fasi ya kujufunza mambo mapti ya kuota ndoto na kuelewa hadithi za watu mbali mbali duniani. Pia napenda kununuwa mavazi ya nyerangin zuri na rahisi kuva, kuwanu nifanya nisikie vizuri na kujiamini. Mara nyingine, upenda pia kununuwa bithaya za nyumbani kama mapamba ma dogo, au vifav ya kupika, ambavyo ufanya nyumba yangu iwe na mpangilio na raha. Nina popata na fasi na penda pia kununuwa matunda na mboga safi kwa familia, kuwani hii ninjia ya kuwanyesha upendo na kujali. Manunuzi angu mara yu zote huwa na mantiki rha na mpangilio.

Ninapokutana na makosa kazini, kwanza ninayakubali bila kuogopa au kujaribu kuyaficha. Baada ya hapo, ninachambua ili kuelewa chanzo cha kosa na jinsi kilivyotokea. Mara nyingi napanga hatua za kurekebisha tatizo haraka na kwa ufanisi. Huku nikihakikisha kuwa hakitatokea tena. Pia napenda kujifunza kutokana na makosa haya, kwa kuchukua mafunzo muhimu, kurekebisha mbinu zangu na kuboresha utendaji wangu kazini. Ikiwa ni kosa linalohusisha wengine nashirikiana nao kwa uwazi ili kupata sululuhisho la pamoja. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kuboresha ujuzi wangu, kuongeza uwajibikaji, na kuhakikisha timu inafanikisha malengo yake kwa ufanisi zaidi.

Wakati wa mapumuziko ya mchana napenda kupumzika na kupata nguvu za kuendelea na kazi, mara nyingi napumzika kwa kula chakula cha mchana kilicho rahisi na chenye afya, kisha nikanywa maji au chai ili kuamsha mwili Wakati mwingine, napenda kutembea kidogo au kupumuzika kwenye kiti karibu na madirisha nikifurahia hewa safi na mtazamo wa nje. Pia, mara nyingine, napenda kusoma vitabu kidogo au kusikiliza muziki wa utulivu ili akili yangu ipumzike mapumziko hayo husaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza ufanisi, na kurudisha motisha ya kufanya kazi kwa umakini bada ya kurudi mezani. Ni sehemu Nisehemu muhimu ya siku yangu kazini.

Mfanyi, biashara bora zaidi ninayemujua ni mamangu. Ninampenda kwa sababu ni mchapa kazi, mjasiri amani, mwenye busara na anaushawishi mkubwa kwa wateje wake na familia. Nakumbuka mara moja, alipotoa huduma ya haraka kwa mteja, hata baada ya muda wa kazi. Jambo lililonifanya nimshangilie sana. Kutoka kwake, ni mejifunza umuhimu wa nidhamu, utulivu na kushirikiana na wateja kwa heshima na uaminifu. Pia, jinsi anavyo panga biashara yake kwa mpangilio na kutumia raslimali vyema ni somo mujimu kwangu. Ninapomwona akifanya kazi kwa bidii na upendo, nahisi motisha na shauku ya kujifunza zaidi kuhusu jinsi ya kwa mfanyibiashara mzuri siku moja.